aSanti sana kwa hili swali. Ni swali ambalo kwa vile ni rahisi tu vile na ninalipendelea na ninafurahia kulijibu. Kuuliza ni napenda wanyama wa aina gani. Kuna wanyama wa aina nyingi na mimi kama binafsi ni mtu ambaye anapenda wanyama kama viumbe vya mungu. Na mwenye anawadhamani kama binadamu ama kama wanyama wenye wanahitaji kudhamaniwa sana sana kwa kulijibu hili swali sasa ni napenda wanyama kwa ujumla kama vile ni livyo sema Lakini zaidi kabisa napenda wanyama wakufugwa ambao wanaishi nyumbani na wanadamu kama kwa mfano paka na umbwa ama ngombe ama kuku Lakini sana sana wacha niseme umbwa ambako kwa kimombo wanaita pet umbwa na paka na sana sana umbwa kwa hawa wawili Nime wazoea sana kwa sababu wanaishi karibu na binadamu na wanaweza kuwa marafiki wazuri sana Kwa kama uki wazoeya ama ukiwaangalia ama uki wapenda wanakupenda pia na paka mwenyewe anapenda ni mtulivu huyu mnyama Paka mwenye ni mtulivu, paka anajitegemea na mara nyingi wanajua lini wanahitaji karibu na lini wanahitaji kuwa peke yao. Na hii ni hili ni tendo ambalo ninaliona kuwa la ajabu sana. Na pia hawa paka wao wenyewe wanapenda usafi kama inavyojulikana na hili kwa wao ni jambo linalovutia kabisa kabisa. Mbwa nao ni kiwaongelea hivi na wapenda kwa sababu wao ni waaminifu na wanajaa na furaha mara nyingi, wanafanya pia ufurahie kama ulikuwa na mawazo mengi, wao wanafuraha tu hawana mambo nyingi, wao wanaawezo mkubwa wa kuelewa hisia za binadamu. Na ninashangaa vipi ambavyo wanafanya hivi, wana huo uwezo wakuelewa hisia za binadamu, na maranyingi wanakua walinzi, wazuri na marafiki wakweli, mbwa hawezi kutoka, mbwa hawezi kusalimu, ama hawezi kuondokea ila kabla unampa chakula ama wamfanyia vibaya, yeye hawezi kutokea. Unapokuwa na mbwa na najuwa unajuwa hivi, unahisi ni kama unarafiki anayekungoja na kukujali bila masharti. Zaidi ya hapo, sasa nawadhamini wa nyama wengi kwa sababu, wanafundisha binanamu maadili muhimu kama huruma, utulivu na kuwajibika pia. Na kumtuuza mnyama, kuna kufanya ujifunze, ujali, kiumbe mwingine, ni kwa sababu ya faida, si kwa sababu ya faida nasema hivi Si kwa sababu ya faida, bali kwa sababu ya uhai wake tu kwa hiyo Kwangu mimi, wanyama ni viumbe wa kawaida tu Bali ni sehemu ya muhimu ya maisha na furaha ya binadamu na hivyo ndivyo ningesema Lakini pia kuna wanyama wengine pale nyumbani ni Kuna kama ngombe, nilipokuwa nimesema Kuna kuku, au wanyama wenye unawafuga kwa sababu ya faida yao Kuna mbuzi, kuna nani mwingine, kuna hata bata pia na wengine amboa wanafungwa sehemu mbali mbali za dunia kulingana na jamii ambazo zinaishi hizo sehemu na kwa hivyo, mimi nawapenda wanyama wote, hata wanyama pori, nikiwaangalia tuu kama ndovu, nikiwangalia simba Nikiangalia wanyama kama ngiri, wao ni na wapenda akina twiga Mimi ni mtu ambao mpenda wanyama na pia tukiingia katika wanyama wenye wanaishi baharini kama vile pweza, kama vile papa na hao wengine pia. Mimi nikiwwangalia tu hivi na wapenda kama viumbe vya mungu wote kwa jumla. Ni vile tu sasa wengine kama mbwa na paka niliongelea kwa undani kabisa ni wanyama ambao tunaishi na wao nyumbani Unaingiana na hisia zao na hisia zako Unafika kuelewana nao pia Unafika mahali ni kama mnakuwa marafiki Lakini kwa ujumla mimi napenda wanyama wote wanyama unawafuga kwa faida zao wanyama pori, wanyama wabaharini, wanyama hata ndege, wakule hewani huWa nasoma sana katika video kuwahusu hawa wanyama na vile tu wanavyokuwa Kwa hivyo mi na penda wanyama kwa kina paka na umbwa.

Kwa kweli, napenda sana kutazama video mtandaoni. Na napenda kutazama aina mbalimbali kulingana na kile ninatuchotaka kujifunza, kuburudika nacho, au msukuma wa mawazo. Kuna maeneo kadha, ninayotumia mara kwa mara na kila mmoja lina faida yake tofauti. Kwanza kabisa, YouTube, mahali ninapotumia zaidi wakati wangu wa kutazama video. Hapa ninaweza kupata video za aina nyingi sana kama video za elimu, mafunzo ya ujuzi mpya, vlog za wasanii. Au watu maarufu, video za kuchekesha na hata mazungumzo ya kiafya au kielimu. Kila unapoeka kitu unachotaka kutafuta, mara nyingi kuna mtu ameshatengeneza video kuhusu hicho. Kwa mfano, nikitaka kujifunza jinsi ya kupika chakula maalum au jinsi ya kufanya mazoezi fulani, mara nyingi, napatikana. Video nzuri zinazofafanua hatua kwa hatua. Pia napenda video za safari na utalii. Maana zinaweza kunichukua mahali mbalimbali duniani bila hata kutoka chumbani kwangu. Pia, ninapenda sana kuenda TikTok hasa kwa burudani na vichekesho vya haraka haraka. Hapa video zinakuwa fupi fupi. Kwa mara nyingi zinaleta tabasamu wa haraka. Napenda jinsi watu wanavyobuni, mapendezo ya kuchekesha, kuimba, kucheza, au kufanya changamoto za ubunifu. Ingawa video hizi nifupi, zinanifanya nisichoke na ni rahisi kukumbuka mambo mapya kwa urahisi kuliko kusoma maandishi marefu kwa kawaida. Mbali na YouTube na TikTok, napenda pia kutazama video mtandaoni. Kupitia mtandao ya kijamii kama Instagram, Facebook, hizi zinajulikana sana. Kutoka hapa, napatikana video za marafiki, video za taarifa, zinazonekana mara moja kutokana na kile watu wanachokipenda. Au hata video za moja kwa moja. Kama venye tunaita kwa kimombo, live videos, hapa zinafanyika sana Huuo ni mtazamo waharaka wakile kinachoendelea. Kwa sasa mara nyingi nimejifunza mambo mengi kwa mtazamo huo kwa moja kwa moja. Kama vile masomo ya maisha, taarifa za kila siku au hata mijadala ya kijamii. Zaidi ya hayo, kuna tovuti na majukwaa kama vimeo. Na baadhi ya tovuti na za filamu na mfululizo kama Netflix au Apple TV. Zingine ambazo pia napenda kutumia wakati napata muda mrefu zaidi wa kutazama video zenye ubora wa hali ya jUu ya cinema, nyaraka au filamu za kitamaduni. Na hizi, kabisa hapa ubora wa video na utaharishaji ni tofauti kabisa na mara nyingi hutumia muda mrefu kuliko video za kawaida mtandaoni. Napenda jinsi hadizi zinazo funuliwa kwa kina na kwa namna ambayo inachukua hisia na fikira zako mbali zaidi. Pia siwezi kusahau video za mataasisi wa elemu. Kama Khan Academy, TED Talks na MIT. Hizo zenye zinafundisha mafunzo maarum. Hizi video si burudani tu, bali ni video za kuelimisha. Kwa kina kuhusu masomo mbalimbali. Kama sayansi, lugha, teknolojia au mandili ya kimaisha. Napenda jinsi video hizi, zinavyofanya masomo magumu yanaonekana rahisi kueleweka kwa kutumia michoro, mifano au maelezo ya kina. Nilipoanza kuzitazama mara kwa mara. Niligudua kuwa elimu inaweza kuja kwa njia ya video, na inaweza kuwa ya kufutia zaidi kuliko darasa la kawaida. Kwa ujumla, spendi kukaa tuu kwenye tovuti moja au aina moja za video. Nimejifunza kwa kuwa kutazama video mitandaoni, siyo tuu kwa burudani. Bali ni furusa ya kujifunza kupata msukumo, kukua kimaadili, na hata kupanua mtazama wa fikra. Kwa mfano, wakati mwingine baada ya kazi, napata muda kidogo kutazama video za mafunzo ya uandishi wa habari au uandishi wa ubunifu ili kuboresha ujuzi wangu wa kuandika. Wakati mwingine napata video za wan muziki wasiojulikana ambao wanatangeneza muziki mzuri sana na anapenda kuwasaidia kuwaonya wengine au kupitia maoni yangu. Na katika uhakika, sehemu zinazotumia kutazama video mtandaoni zabadilika kadri teknolojia inapobadilika na mimi inavyobadilika. Asante.

Ndiyo, ndiyo, napenda sana kununua vitu mtandaoni kama ulivyo uliza. Na kweli, imekuwa sehemu ya kawaida kwa maisha yangu ya kila siku. Kadri muda unavyosonga na teknolojia, inavyoendelea kukua, nimegudua kuwa ununuzi wa vitu mtandaoni. Unafainda nyingi sana, ambazo hunifanya nione kama jia raisi ya kisasa ya kupata mahitaji yangu ya ninayoya hitaji. Kwanza kabisa, jambo kubwa linalo nifanya, nipende sana kununua vitu mtandaoni ni uraisi wake. Naweza kununua kitu nikiwa nyumbani, nikiwa kazini, ata nikiwa safarini. Mradi tu nina simu na internet. Sihitaji kusafiri kuenda sokoni, kama hapo awali, kupanda gari, au kutumia muda mwingi, kutembea madukani tofauti ni kitafta bidhaa moja. Badala yake, ninafungua tu simu yangu, nina tafuta kile nina chohitaji, ninalinganisha bei, nasoma maoni ya wateja wengine, kisha ninafanya uamuzi wangu kwa utulivu. Jambo lingine, ninaloweza kuingiza hapa, linalovutia sana ni uwezo wa kulinganisha bidhaa bei na bei pia kwa urahisi. Mtandaoni, ninaweza kuona bidhaa nyingi, zinazofanana, kutoka kwa wauzaji tofauti, nikiangalia bei, ubora, na hata tabmini ya watu waliowahi kununua bei a kabla yangu. Hii hunisaidia kufanya uamuzi bora, zaidi kuliko kununua haraka dukani bila tarifa ya kutosha. Maoni ya wateja wengine hunipapicha halisi ya bidhaa kama inafanya kazi vizuri au la na kama inashitahili bei yake. Ya, napenda kununua mtandaoni sana kwa sababu upatika naji wa bidhaa mbali mbali. Hapa, kuna vitu ambavyo wakati mwingine ni vigumu kuvipata katika maduka ya kawaida. Hasa kama ni bidhaa maalumu au mpya sokoni. Mtandaoni, mara nyingi unapata chaguo nyingi zaidi kuanzia nguo, vifaa vya kielektroniki, vitabu, hata bidhaa za nyumbani. Hii inanipa huru, wa kuchagua kile kinachonifaa zaidi kulingana na ladha na budget yangu. Hata hivyo, pamoja na faida zote hizo, ninahitaji kuwa makini sana, ninaponunua vitu mitandaoni. Si kila tovuti au muuzaji aneaminika. Kwa hiyo, huwa nahakikisha nanunua kutoka kwa majukwa yanayojulikana, na yenye sifa nzuri kwa kina. Pia kuwa naangalia sera za kurejesha bidhaa, muda wa kusafirishaji kutoka dukani na njia za malipo ilikuepuka matatizo kama haya Kwangu mimi, kununuwa mtandaoni sio suwala la kukimbilia, bali ni kupanya maamuzi kwa busara Kuna nyakati ambapo bado napendelea kununua dukani, hasa kwa bidhaa ambazo nahitaji kuziona na kuzijaribu mwenyewe kama nguo au viatu, lakini hata hivyo mara nyingi kununua mtandaoni baada ya kufanya utafiti wa kutosha. Hii inaonyesha kuwa kwangu ununuzi wa mtandaoni na wa dukani vinaweza kukamilishana badala ya kushindana Kwa jumla, nasema hivi, napenda sana kununua vitu mtandaoni Kwa sababu mtandaoni hunipa uhuru, urahisi na udhabiti wa maamuzi yangu ni njia ya kisasa inayokwenda sa bamba na maisha ya leo na inasaidia kuokoa na nguvu hata ingawa sio bila changamoto. Nikitumia tu kwa uangalifu na busara, inaona ununuzi wa mtandaoni kama jambo nzuri lenye manufaa ma kubwa katika maisha yangu. Lakini pia naeza sema ni nao marafiki ambao tunabishana bishana kwa hili wazo, mimi napenda kununua mtandaoni, wao hawapendi kununua mtandaoni, na wana sababu zao mara nyingi unapata wao sababu zao ni kuhusu uaminifu ama kuaminika kwa wauzaji wenye wanaopatikana mtandaoni. Na sana sana utapata hii ni shida ambayo inatokea kwa watu wenye hapo awali wamewaijipata katika mahali ama shuguli yenye walidanganywa ama walifanyiwa vibaya hata wakawa hawaamini ununuzi wa vitu mtandaoni. Lakini kwangu ninapowaeleza ama tunapobishana kwangu mi ninawapatia sababu zangu na kuwaambia kuwa kesho yetu tutakuwa tunanunua kila kitu mtandaoni. So ni vizuri tu wazoe mapema kwa sababu hakuna tu lingine. Asante.

Kwa upande wangu, mimi mwenyewe, napendelea zaidi chakula kisicho na mafuta mengi. Ingawa siwezi kusema kwamba sipendi chakula chenye mafuta ni suala la uiyano na jinsi ninavyo jali afya yangu kwa jumla. Kwanza kabisa, sababu kuwa inayofanya nipende chakula kisicho na mafuta mengi, ni hali ya afya. Nimegudua kuwa, ninapokula chakula chepesi, kama vile mboga, matunda, vyakula vinavyochemshua, au kuandaliwa kwa mafuta kidogo. Mwili wangu unajisikia vizuri zaidi kwa uwo wakati na wakati mwingine wowote ambavo nakula hizi chakula. Sina uzito tumboni, nahisi mwepesi, na ata nguvu zangu huwa dhabiti siku nzima. Pia, kula chakula kisicho na mafuta mengi hunisaidia kuepuka matatizo kama kuumwa na tumbo, kiungulia, au uchovu uliopitiliza baada ya kula. Pia napenda chakula kisicho na mafuta kwa sababu kina nifanya nijitunze kwa muda murefu. Nafikiria siyo tu leo ni nakula nini, bali pia miaka ijayo afya yangu itakuwaje. Chakula chenye mafuta mengi, mara nyingi kina ladha nzuri, lakini nikila mara kwa mara. Najua kinaweza kuleta matatizo kwa kuongezea uzito, kama kuongezeka uzito au changamoto za kiafya. Kwa hiyo, inajaribu kuchagua chakula kinachonisaidia kuishi vizuri na kwa afya kwa muda murefu. Hata hivyo, ilo alimaanishi kwamba sikubaliani kabisa na chakula chenye mafuta. Kuna nyakati fulani ambapo ninafuraia chakula chenye mafuta kwa kiasi, hasa kwenye hafla maalumu, sikuza mapumziko, au ninapokuwa nahamu ya kitu tofauti. Kwa mfano, kukaanga nyama kidogo, kula chips, marachache, au chakula cha asili, kilichoandaliwa kwa mafuta ya kawaida. Kwangu mimi, chakula pia ni furaha, siyo lishe tu, waelewa haya. Kwa hilo, najipa uhuru kwa kufurahia ladha. Mradi tu, sifanyi iwe mazoeya ya kila siku. Jambo lingine, muhimu ni aina ya mafuta. Sio mafuta yote ni mabaya, wayajua haya kama yanavyosema wanasayansi na wataalam wa hali ya afya. Kuna mafuta mazuri ambayo yanapatikana kwenye viakula kama parachichi, karanga, samaki, au mafuta ya mmea. Haya tunaambiwa sana na madaktari na haswa madaktari waki organic. Wenye tunaita organic ama natural. Mafuta ya aina hii sana sana yakitumiwa kwa kiasi yanaweza kuwa nafaida kwa mwili. Kwa hiyo, ninaposema napenda chakula kisicho na mafuta mengi, inamaanisha zaidi kuepuka mafuta mengi ya kukaanga kupitia kiasi au chakula cha haraka, kinacholiwa mara kwa mara. Wajua hu, chenye tunaita kwa lugha ya kimombo fast foods. Zaidi ya hapo, nimegudua kuwa chakula kisicho na mafuta. Inanisaidia hata kuthabiti ratiba yangu, ya siku. Sielewi usingizi mzito sana baada ya kula, na ninaweza kuendelea na kazi au masoma yangu bila kisi kulegea wakati wa wote ule. Hii inanipa nidhamu ya kula kwa wakati unaofaa na kuchagua vyakula vinavyo nisaidia badala ya kunilemea. Kwa jumla, inaweza kusema kuwa napenda zaidi chakula kisicho na mafuta mengi, lakini sii mkali kiasi cha kujinyima kabisa chakula chenye mafuta. Naamini katika kula kwa busara, kwa kiasi na kwa kuzingatia mahitaja ya mwili. Kwangu mimi chakula bora si kile chenye ladha tu Bali kile kinachonifanya nijisikie vizuri leo na kunijenga kwa maisha ya baadae Kwa hivyo ni uiyano tu wa katikati Ninapenda chakula chenye mafuta chache sieizi sema ati sipendi chenye mafuta kisicho mafuta au chenye mafuta Lakini uiyano tu wa katikati na kuangalia hali ya afya inayoni saa inayokuwa kwa mwili wangu leo, kesho na hata hiyo miaka ijayo na hili tuishi maisha marefu kwa hii dunia Kenye maisha matamu hili Asante sana.

Kwa upande wangu sana sana napendelea zaidi hali ya baridi kuliko joto. Ingawa naelewa kuwa kila hali ya hewa ina upande wake mzuri na pia inachangamoto zake kama kitu chochote kile. Sababu yangu kupendelea baridi si kwa sababu nachukia joto kabisa. Bali ni kwa jinsi baridi inavyonifanya, nijisikie kimwili na kiakili. Kwanza kabisa, baridu unifanya, nijisikie mtulivu na mwenye uthabiti wa mwili wangu. Wakati hali ya hewa ni ya baridi kiasi, ninaweza kufanya shuguli zangu bila kuchoka haraka, naweza kusoma, naweza kufanya kazi nyingine, au kufikiri kwa utulivu bila kuhisi jasho, uvivu, au kukosa nguvu, au kitu chochote kile ambacho kinatokana na ile ya hali ya kuwa na joto. Tena, baridi hunisaidia kuzingatia zaidi, hasa ninapokuwa na kazi inaohitaji umakini mkubwa wa mawazo ya kina. Pia inapenda baridi kwa sababu inanipa uhuru wa kujisitiri Nikihisi baridi ninaweza kuvaa sweta, koti au kufunika blanketi na hali inakuwa sawa Lakini joto ikizidi mara nyingi hakuna unachoweza kufanya zaidi ya kuvumilia kama tunavyojua huwezi kuvua ngozi yako, huwezi kufanya chochote, huwa ni unavumilia tu unaona Kwa hiyo, baridi kwangu nisuluhisho rahisi zaidi kuliko jotokali kama nilivyosema hapo awali. Sababu nyingine inayofanya nipende baridi ni usingizi. Nimegudua kuwa nalala vizuri zaidi wakati wa hewa ni ya baridi au angalao si ya jotokali. Tuseme hivyo, usingizi unakuwa mzitu, unapata utulivu pale kitandani, na ule usingizi pia ni wakuridhisha. Lakini wakati wa joto kali, usingizi unaweza kuwa wakushtuka-shtuka, wakuwa mang'amu ng'amu na wakati mwingine mtu anamuka hakiwa hamechoka, licha ya kulala kwa muda murefu. Kwa hiyo, baridi inanisaidia sana kuwanza siku yangu nikiwa na nguvu zaidi. Hata hivyo, sipuzili kabisa joto. Kama ninavyo sema, kuna nyakati ambapo joto la kawaida nila kufurahisha hata asubuhi sana sana na jioni ndio tunatamani kuwa na ili joto Ninaweza kuleta hisia za uhai, furaha na hata kuhamasisha shugli za nje kama kutembea kukutana na watu wengine au kufanya kazi zinazoitaji muanga wa jua Pia jua, linafaida zake kiafya na kusaidia kimwili kupata ile vitamini D. Lakini tatizo langu kubwa na joto ni pale linapokuwa kali kupita kiazi. Choto kali, linaweza kufanya mtu awe na hazira haraka, achoke bila kufanya kazi nyingi, au ashindue hata kufikiri vizuri. Pia, linaweza kuleta usumbufu kama jasho jingi, kitu ya mara kwa mara, na wakati mwingine, hata maumivu ya kichwa. Katika hali hiyo, pole sana, katika samahani, katika hali hiyo, nahisi baridi ingekua nafuu zaidi. Zaidi ya hayo, baridi unifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira ya ndani. Kama kukaa chumbani, kusoma kitabu, kusikiliza muziki, au kuwa na mazugumzo yakina na watu. Kuna utulivu fulani, unawokuja na baridi ambao unanifanya nijitazame ndani yangu zaidi. Joto, kwa upande mwingine, mara nyingi hunifanya nitake tu kupumzika au kutafta kivuli. Kwa jumla, ningesema napendelea baridi ya wastani. Si, kali sana wala si joto kali sana. Hali ya hewa ilio tulivu yenye pepo muanana. Upepo muanana Ndiyo inanifaa zaidi Lakini nikilazimika kuchagua kati ya baridi na joto Basi bila kusita nigechagua baridi kwa sababu inanipa nguvu, utulivu, ile nguvu ya kufikiria na faraja ya kimwili na kwa kiwango kikubwa zaidi Kwa kifupi, baridi kwangu si tu hali ya hewa bali ni mazingira yanayosaidia kuwa mimi mwenyewe kufanya kazi vizuri na kujisikia sawa kimwili na kiakili.

Kwa kawaida, ninapokutana na mabadiliko kazini pale, ninajaribu kuyaangalia kwa mtazamo wa utulivu na kufikiria kwa kina kabla ya kuyahukumu. Najua, huwa mabadiliko ni sehemu ya maisha na sehemu ya kazi na hayaepukiki, kwa hivyo, nimejifunza kutoyapinga moja kwa moja bali kuya kabili kwa busara. Kwanza kabisa, ninachofanya ni kujipa mdawa wa kuelewa mabadiliko yenyewe, siwezi kuyashambulia au kuyapokea kabla sijajua kwanini yame letwa pale, yanahusu nini na yanalenga kutatua tatizo gani pale kazini. Mara nyingi mabadiliko huletwa kwa sababu kuna jambo halikuwa linaenda vizuri au kuna njia bora zaidi ya kufanya kazi. Kwa hivyo, mimi hujiuliza maswali kama mabadiliko haya yanaleta faida gani yatanisaidiaje mimi na timu ninayofanya nayo kazi na changa moto zake zinaweza kuwa zipi. Badala ya kuelewa mabadiliko haya, hatua inayofuata sana sana kwangu ni kubadilisha mtazamo wangu wa kiakili kuhusu yale mabadiliko. Badala ya kuyaona kama tishio au usumbufu, ninajaribu kuyaona kama fursa ya kujifunza kitu mpya au hata kuboresha ujuzi wangu, wa kikazi na hata wakimaisha. Nimegudua kuwa watu wengi hupata shida na mabadiliko si kwa sababu ni mabaya, bali kwa sababu wamezoea mfumo wa zamani. Mimi hujikumbusha kuwa kukaa sehemu moja pia bila kubadilika kunaweza kunizuia kukua. Pia, ninajitahidi kuwa mwenye flexible twaitaje kwa kiswahili, kinyumbulika, najua pia kila kitu kitakuwa sawa mwanzoni, kuna weza kuwa na makosa, mchanganiko, hapa na pale, na hata kufungua kwa ufanisi kwa muda mfupi. Baada ya kukata tamaa, mimi hujaribu kujifunza taratibu mpya, kuuliza maswali penye sielewi na kukubali kwamba ni kawaida kuchukua mda kuzoea mabadiliko. Sioni aibu kuuliza msaada au kuomba ufafanuzi kwa sababu nina amini kuuliza ni sehemu ya kujifunza. Jambo lingine muhimu sana sana ni mawasiliano katika timu. Ninapokutana na mabadiliko kazini, huwa ninajitahidi sana kuwasiliana vizuri na wenzangu na viongozi wangu pia. Kama kuna kitu kina nichanganya au kunitia wasiwasi pale, huwa nachagua kukizungumza kwa heshima na kwa njia ya kujenga. Mawasiliano mazuri husaidia unisaidia sana mimi kupunguza hofu, kuepuka uvumi na kuelewa mwelekeo wakazi Pia huwa inanisaidia sana kujua kuwa siko pekeey angu, wengine pia wanapitia hali hiyo hiyo tu Kwa upande wakihisia, wacha niongelee hili pia, ni nakubali kuwa mabadiliko ya naweza kuleta hisia ya mchanganyiko kama wasiwasi, ile hofu au hata kutoridhika mwanzoni Lakini badala ya kuruhusu hisia hizo zinishinde Ninajaribu kuzidhibiti mwenyewe Najikumbusha mafanikio niliyowahi kupata baada ya mabadiliko mengine hapo awali na hilo hunipa matumaini na hata hili nitalimudu Nimejifunza kuwa kujipa moyo ni silaha muhimu sana wakati wa mabadiliko Zaidi ya hayo, ninatumia mabadiliko kama nafasi ya kujitathmini. Hujiuliza, je nina ujuzi wa kutosha, kukabiliana na halimpya. Kama sivyo, nifanye nini kujiboresha. Mimi, kunisukuma kujifunza zaidi, kusoma, au hata kuomba mafunzo pale inapoweze kana. Na kwa kufanya hivyo mabadiliko haya niadhiri vibaya bila hunijenga zaidi kama mfanyakazi na mtu binafsi pia. Kwa jumla, ni nashambulia mabadiliko kazini kwa akili iliyo wazi, moyo wa subira, na nia yenye kujifunza. Siyaogopi mabadiliko ingawa siyapokei kwa wepesi kila mara, na ya chukulia kama sehemu ya safari ya kazi na maisha. Kwangu mimi, mtu anayekuwa ni yule anayejua kuzoea, kujifunza, na kusonga mbele ata pale mambo yanapobadilika bila kutarajiwa.

Kwa kawaida, ninapo sherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Sipendi sana mambo ya makelele au sherehe kubwa kubwa kupita kiasi. Mimi ni mtu anayependa utulivu na maana zaidi kuliko makusanyiko makubwa. Kwa hiyo mara nyingi, mimi husherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi yenye hugusa moyo. Kwanza kabisa, siku yangu ya kuzaliwa huanza kwa kujipa muda wa kutafakari, huwa najikumbusha nilikotoka, nilipo sasa, na wapi ninataka kufika. Ninakaa peke yangu kwa muda, labda asubuhi hivi, ninapoamka, nikifikiria mambo niliyoyapata mwaka uliopita. Changamoto, mafanikio, makosa, na masomo niliyoyapata kwangu mimi, kwa huo mwaka. Mimi kivyangu binafsi siku ya kuzaliwa si tu kuhusu kuongeza umri, mbali ni kuhusu kukua kama mtu. Huo muda wakutafakari hunisaidia kujielewa zaidi na kuweka malengo mapya kwa mwaka unaofuata Baada ya hapo, ninapenda kuwasiliana na watu wa karibu nami, si lazima iwe watu wengi, mbali wale wanaonijua kwa undani, familia, rafiki wakaribu, au mtu mmoja muhimu sana katika maisha yangu. Tunaweza kukutana ana kwa ana, au hata kupiga simu na kuzungumza kwa muda mrefu. Mazungunzo hayo, huwa ni dhamani, kuwa na dhamani kubwa kwangu kuliko zawadi yoyote. Kwa sababu, hunikumbusha kuwa ni na watu wanao nijali na kunidhamini. Kuhusu sherehe yenyewe mara nyingi napendelea kitu cha kawaida na cha maana inaweza kua kula chakula kizuri nilichokipenda iwe ni chakula cha nyumbani au cha kununua nje si lazima iwe ghali sana, cha muhimu ni labda, ladha, sorrry cha muhimu ni ladha na yale mazingira. Wakati mwingine napenda kuenda sehemu tulivu au magawa madogo. Mabustani pia au kukaa nyumbani nikitazama filamu mzuri. Kwangu mimi furaha haiji kwa wingi wa watu, mbali kwa amani ya moyo. Pia kuna nyakati ambapo najishughulisha na kitu ninachokipenda Ninaweza kuwa kusoma kitabu, kusikiliza muziki, kuandika mawazo yangu au hata kufanya kufanya matembezi ya utulivu siku ya kuzaliwa huwa kama zawadi ninayojipa mwenyewe nafanya kile kinachonifurahisha bila pressure ya kumridhisha mtu mwingine huu ni uhuru ambao hunifanya nijisikie kudhamaniwa hata na mimi mwenyewe. Kuhusu zawadi, kwa kweli sipendi sana kushinikiza watu waninunulie vitu. Kama kama nitapewa zawadi, nashukuru, lakini pia nafurahia sana zawadi zisizo za vitu. Kama ule tu ujumbe mzuri, kama dua, au maneno ya kunitia moyo. Wakati mwingine, zawadi kubwa kwangu ni mtu kukumbuka siku yangu ya kuzaliwa na kuchukua muda kuniambia neno njema. Hilo hunigusa zaidi kuliko kitu cha gharama kubwa. Kuna nyakati ambapo napenda pia kutoa shukurani, huwa namshukuru mungu kwa kunipea uhai, afya na fursa ya kuona mwaka mwingine. Najua si kila mtu hupata nafasi hiyo kwa hiyo siku yangu ya kuzaliwa hunikumbusha kuwa maisha ni zawadi. Hisia hiyo hunifanya nijisikie mwenye unyenyekevu na mwenye shukrani zaidi. Kadri ninavyozidi kukua, nimegundua kuwa siku ya kuzaliwa hubadilisha maana. Zamani ilikuwa zaidi kuhusu sherehe na furaha ya nje, lakini sasa imekua zaidi kuhusu utulivu wa ndani. Kule kujitambua na kukubali maisha jinsi yalivyo Siangalii sana idadi ya miaka mbali naangalia jinsi inavyokuwa, kifikra, hisia na hata kimandili Kwa ujumla nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa jnia rahisi tulivu na yenye maana ni siku ya kukumbuka, kujikumbuka, kujipenda na kudhamani wale walioko karibu na kwangu mimi siku hiyo si lazima iwe ya kelele au ya watu wengi mbali iwe tu siku ya amani, ya shukrani na matumaini mapya ya kimaisha yanayoendelea mbele Si kama.